Napendelea kitanda kizuri kwa maana kitanda kizuri kitafanya ulale vizuri utalala usingizi wa pono ila kitanda kigumu hautaweza kuwa na usingizi maana utakuwa na maumivu ya mgongo na utakua unalala vizuri Ndio maana napenda kitanda kizuri ambacho si kigumu.

Napenda wanyama wa nyumbani kwa maana wanyama wa nyumbani ni wapole na hawana maneno mengi ila wanyama wa porini ni wakali sana na pia wanaeza kukudhuru ilhali wanyama wa nyumbani ni wapole na ukiwatunza vizuri watakupenda pia.

Napenda baridi, sipendi joto. Joto ufanya mtu mwili yake kuwa chafu sana, unatoa jasho, unachoka, palipo na joto pia mtu huwa anachoka haraka. Lakini baridi, baridi, uwezi kuchoka, wala kutoa jasho, ndiyo, baridi ni nzuri.

Mafunzo ya kukua na wakati wako mzuri na kupanga wakati wako mzuri. Maagizo ya kupanga wakati wangu mzuri umenisaidia kwa maana wakati ndio pesa. Ukipanga wakati wako vizuri, maneno yako itaenda vizuri na maneno itaenda kwa haraka haraka na itafanyika vile ambavyo inatakikana. So unapata ukipanga wakati wako nzuri, siku yako inaenda vizuri na kazi yako inaenda vizuri.

Kuweka afya nzuri, mimi na, ni kuweka afya yangu ikuwe nzuri, mi hukula vyakula vizuri, mi hukula vyakula ambavyo si vibaya, na vyakula ambavyo havina mafuta nyingi na ambavyo vinaniletea mwili yangu kuwa nzuri. Kwa mfano huwa nala matunda, huwa nala nyama, huwa nala mchele, vitu ambavyo vinaleta usaidizi kwa mwili, hadi ugali, vitu kama hivyo.

Mimi uenda sinema mara mbili kwa mwezi hua na chagua sinema ama fila ambavyo zimetokea upya hua nena mjini, nachukwa tikiti, nalipa usiku moja, naona sinema moja nakaa wi ki zingine mbili alafu nona sinema nyingine.

Ni kiwa nyumbani, minafurahia sana kucheza na wenzangu, kucheza na nduguzangu, nadadazangu, kukaa nao, kupiga maneno, kupiga gumzo. Ndio inanifurahisha sana na pia kuona wazaziwangu nyumbani, na kuwasaidia kazi mbali mbali ambazo hawakua wanaweza kufanya.

Ningependa kuona maendeleo ya barabara. Katika jamii yetu, barabara zetu ni mbaya na ni mbovu. Na hiyo ndio kwanza maendeleo ambayo ningependa ifanyike. Cha pili pia ningependa kukue na maendeleo ya kimasomo. Masomo ya jamii yetu iko chini sana. Ila ikijaribu kuinuliwa kidogo sana, itakuwa sawa masomo ikiinuliwa na kubadilishwa ili kuwa ya manufaa kwa wanafunzi.

Ndiyo, nimewaifanya kazi ya kujitolea, wakati ambapo nilimaliza shule ya chuo kikuu, nikaenda kutafuta kazi, nika jitolea kwanza ili nipate kazi, ndiyo nipate kazi.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni kuwa na usawa. Kiongozi akiwa na usawa na akiwa hapendelei, ako sawa sana. Huyo ni kiongozi ambaye anatakikana na kiongozi ambaye anaongoza kwa busara. Na huyo ndo kiongozi mzuri ambaye anezaongoza timu.

Nikiwa shule ni nakumbukumbu ya kuenda kutembea uko kuenda mchezo, kucheza mpira ama mashindano ya kuimba. Kuendaenda hizo mchezo na kuimba ndo kumbu kumbu mzuri ambayo mina ipenda nikiwa shule ni mana tulikuwa tunaenda. Tunafurahia, tunapigia densi, tunapatana na wenzetu, nilikuwa nafurahia sana.

Ndiyo ningependa kurudi ujana sana. Enyewe kwa kweli ujana ni moshi na imilienda haraka sana ilhali ningependa kurudi maana ilikuwa sawa sana bila watoto bila mambo mengi unakaa tu peke yako na unatulia.

Ninapo taka kustarehe, huwa naenda kwa hotelini, natulia, naitisha vibanzi au chakula ambacho kitanipendeza, naanywa vinywaji, naenda naogelea na natuliza akili. Hivyo ndivyo mimi huwa nastarehe.

Jioni kabla ya kulala, huwa naingia kwa nyumba, nafanya mazoezi, baada ya kufanya mazoezi naoga, napika chakula cha jioni. Nikisha kukula chakula cha jioni nalala.

Napenda sana kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi na mna ambavyo napenda sana kusherekea siku yangu ya kuzaliwa ni na familia na marafiki zangu, huwa nawalika katika nyumba yangu, nanunua keki, nanunua vinyuaji, napika chakula, kisha tunasherekea. Napenda keki ya kimachungwa na zawadi ningependa saana katika siku yangu ya kuzaliwa yenye inanakuja, ninunuliwe saa ambayo ni mzuri na saa mbayo napendeza.

Mimi nafuata sana timu ya Manchester United Nimeufuatilia hiyo timu kutoka kitambo sana na mimi ni shabiki sana na shabiki wakwanza na sitawai wacha Manchester United Pia huku Kenya mi hushabikia timu ambayo inaitwa Harambee Stars ya Kenya.

Laa, siwezi ishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia ndio mambo yote kwa sasa. Kila kitu nachohitaji kiko katika teknolojia. Kwa maana hiyo ndio mambo yote kwa sasa masomo yangu, data yangu. Kila kitu nachoitaji napata tu kwa teknolojia. Siwezi kukaa bila teknolojia ata siku moja.

Tunawasiliana vizuri kwa ukaribu, kwa utulivu na kwa upendano. Tunawasiliana kwa njia ambayo inayofaa. Hakuna malumbano, ama akuna mgogoro wowote unaoendelea kati yangu na wafanyikazi wenzangu. Tunawasiliana vizuri zaidi.

Video zangu mi hutazamia youtube ama tiktok ama instagram kwote hua mimi natazama huwa natazama kwa wakati mmoja mmoja nikiingia youtube na kaakaa naingia instagram alafu naingia tiktok ambayo hua nafurahia sana kuitumia.

La asha. Sijai jaribu kuhupigia gita. Sijai patana nayo. Sijai kuwa na hamu. Wala hisia za kujifunza kupiga gita. Maana gitaa pia ni mwito na kuipenda. Ila mimi sipendi gitaa.

Mi hunywa maji, karibu mara tano ama sita kwa siku. Ndiyo nikamilishe kunywa lita mbili, huwa nakunywa vikombe moja moja, baada ya masaa mawili, nakunywa kikombe moja, masaa mawili, nakunywa kikombe moja. Ili niwezi kuwa na afya bora.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa ni muhimu katika maisha yangu, na maziwa ni kitu cha maana sana, niyo inatoka kutoka kwa ng'ombe, inachemshwa kwanza, itoe bakteria yote alafu unakunywa.

Kukiwa na mabadiliko kazini mimi hushambulia tu kwa kuzoea. Na nyamaza kama mabadiliko inanifaa na hainiumizi sana nanyamaza tu, nazoea tu nayo naifanya vile ambavyo ilivyo ila sipendi mimi gogoro na sipendi kubishana huwa nazoea tu.

Ndiyo huwa napiga kura nimepiga mara moja tu ila mwenye nilipigia hakushinda lakini nitapiga tu mara nyingine tuone vile kutakuwa tubadilishe serikali na serikali iwe safi ama iendelee tu.

Mimi napenda rangi ya kijani kibichi Maana rangi ya kijani kibichi ndiyo rangi ambayo napenda zaidi na ni rangi ambayo nimeipenda kutoka utotoni mwangu Ningependa kwa chumba changu Kipakwe rangi cha kijani kibichi.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Maana samaki ni mnyama wa baharini ambaye ni mtamu sana. Kwanza ukimweka ndani ya mafuta aive vizuri akauke huwa anakuwa mtamu sana. Samaki ina ladha tamu, na si ngumu ni nyama rahisi na inapendeza.

Hii asubuhi, niliamka saa kumi na moja asubuhi, kitu cha kwanza nilichofanya, nilienda msalani, kutoka msalani, karudi nikaomba, na nikaingia bafuni, nikaoga. Kisha nikaenda jikoni kutairisha staftahi. Baada ya kutayarisha staftahi ambayo ilikuwa mkate kwa chai, nilienda kazini kuanzia aje, kuyanzia siku yangu. Na nilihisi vizuri sana.

Ndio, napenda kupanda milima, nimepanda milima kadha Kenya, katika mji wa nakuru, nimepanda milima ambayo unaitwa Menengai Kreta, pia nimepanda milima ambayo unaitwa Kilimanjaro. Ndio, napenda sana kupanda milima, huwa ni furaha, huwa unajionia vitu ambavyo ni nzuri nzuri, mandhari mazuri, ndio.

Napenda sana mwanga kati. Mwanga kati inasaidia maana utafanya kazi vizuri kwa urahisi. Ila kukiwa na mwanga kali, hadi kuna ugumu wa kufanya kazi, kutakauka, kiangazi kitakuja, na chakula kitakosa kabisa. Hadi maji itakosa. Ila kiangazi kati, maji itakuwa na kazi itakuwa rahisi pia.

Napenda kutembelea mji wa nairobi mji wa nairobi ni mzuri sana na mji wa nairobi una mambo mengi ni mji ambao hadi una porini katikati ya mji kuna porini unaeza enda uone wanyama unaeza enda ujifurahishe burudani nairobi ni mzuri.

Nimewai kupokea zawadi ya baiskeli ambayo nilifurahia sana mana nilikuwa naenda shule kutumia miguu ila nikazawaidiwa baiskeli na wavyele wangu na nilifurahia sana hiyo siku sitawai sahau.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Ngoma ndiyo tulizo ya mwili. Na pia, after kuchoka, siku nzima, unajienda tu kwa burudani yako, unacheza ngoma, unakunywa kinywaji chako. Na maisha inaendelea maisha ya ustaarabu, maisha ambayo haina mambo mengi.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kwa kulima bustani, unakuwa umeweka sura ya nyumba iwe nzuri. Unalima vizuri na sura itapendeza ya nyumba. Na mahua vitakua vizuri.

Napenda kujifunza mambo mapya sana sana kwa kusoma vitabu vingi na kusoma mambo mengi mtandawini mtandawini ina mambo mpya kila siku Lakini pia vitabu vina mambo mpya ambayo ni mazuri katika vitabu na teknologia sasa.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu kompyuta ni unaenda haraka na kompyuta inasaidia sana kwa teknolojia na kompyuta ikona data inaweka data na pia unaweza kuandika maandishi unaweza kufanya kazi. Yaani kompyuta unezafanya mambo mengi ambayo rununu hayezi fanya Ndiyo na kompyuta inezona network yo kote nchini.

Nafanya kazi zaidi wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi ndio huwa nafanya kazi vizuri kwa mana akili bado nimpya, akili imechangamka, sina maneno mingi. Nafanya kazi vizuri kwa mana ikifikia jioni mtu huwa na mambo mengi akilini na huwezi fanya kazi vizuri.

Mi ni mtu wa kuamka mapema Napenda sana kuamka mapema kuamka mapema, kufanya ukue mtu mwenye uko fresh siku nzima utakuwa sawa na utakua fresh siku nzima Hautasikia kuchoka, wala kulala Kwa sababu ya kuamka mapema ila ukiamka usiku jamani ukiamka usiku unaamka usiku ukienda wapi usiku.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti kwa maana teknolojia ya sauti Ndiyo kwa sasa ni rahisi kwa mazungumzo. Kwa maana unazungumza tu, na unapata jibu, a kwa masaa huo huo. Kuliko kuandika, kuandika unachukua mda na kuandika kunachokesha. Lakini ku ongea tu, kuongea ni rahisi.